Katika ukuta wa chumba changu napenda rangi ya maziwa. Rangi ya maziwa ni rangi ambayo haiumizi macho na ni mzuri sana. Pia haichafuki kirahisi. Kama mtu ambaye anaishi hapo ndani anajielewa. Hiyo mimi napendelea sana rangi ya maziwa. Inanivutia sana machoni.

Napata motisha kazini kwa kufanya kazi na kuona matokeo. Kila ninapoona matokeo basi napata motisha kubwa sana na nazidi kukazana ili niweze kuona matokeo makubwa zaidi. Motisha ni kitu pekee, kinachofanya niweze kusogea zaidi.

Asubuhi ya leo niliamka saa kumi na moja kasoro, kitu nilichokifanya baada ya kuamka nilisali, kumuomba Mungu, na kumshukuru. Baada ya hapo niliipasha chai, chai ya mkono mmoja. Chai ya mkono mmoja maanake chai ambayo haina vitafunwa. Baada ya hapo, nilibadilisha nguo, nikaoga, nikajiandaa nikaenda kazini, nikifika kazini, nilifika nikasali nikaendelea na shughuli zangu. Siku ya leo nimejisikia mwenye kuchangamka sana na niko na uwezo mzuri sana wa kuzingatia kazi yangu na kuifanya.